Mazingira mazuri ya kazi ni yale yanayo wafanya wafanyikazi wajisikie salama, kuthaminiwa na kuhamasishwa kufanya kazi zao kwa bidii. Hii hutokana na kuwepo kwa heshima na mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na viongozi. Uongozi unaosikiliza na kutenda kwa haki. Pamoja na usalama wa kimwili na kisaikolojia kazini. Pia mazingira mazuri hujengwa kupitia ushirikiano mzuri wa timu kutambua na kuthamini mchango wa kila mfanyikazi na kutoa fursa za kujifunza na kukuza ujuzi. Zaidi ya hayo, usawa kati ya kazi na maisha binafsi pamoja na mazingira ya kazi yaliyo safi yenye mwanga na vifaa vinavyofaa kuchangia kwa kiasi kikubwa kufanya mahali pa kazi pawe pazuri na pa kuvutia.

Mahali pa kihistoria ninapenda kutembelea ni Fort Jesus. Ni ngome ya kale iliyopo Mombasa, iliyo jengwa katika karne ya kumi na sita na wareno kwa madhumuni ya ulinzi. Fort Jesus ina historia kubwa kuhusu biashara ya bahari hindi, utawala wa kikoloni na mapambano ya mamlaka kati ya wareno, warabu na waingereza. Leo ni urithi wa kihistoria unaosaidia kuhifathi na kufundisha historia ya eneo la Afrika mashariki.

Mimi huweka siri salama kwa kudumisha uaminifu, nidhamu, binafsi, pamoja na kuhakikisha taarifa za siri hazisambazwi kwa watu wasio stahili. Huwa nachukua tahathari katika mazungumzo na matumizi ya nyaraka au mifumo ya mawasiliano. Na hufuata maadili na taratibu za kazi zinazolinda usiri wa taarifa.

Kumbukumbu nzuri nilio nayo kutoka utotoni ni wakati nilipokuwa nikibebwa na baba yangu tukiwa njiani kuelekea dukani kununua peremende. Tukio hilo lina maana kubwa kwangu kwa kuwa lina akisi upendo, ulinzi na malezi mema niliopata kutoka kwa wazazi wangu na hunikumbusha furaha na urafiki wa familia wakati wa utoto wangu.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza ladha tofauti, tamaduni mbalimbali na kupanua uzoefu wangu wa maisha. Kuonja vyakula vipya pia hunisaidia kuthamini utofauti wa vyakula na kuongeza maarifa yangu kuhusu mila na desturi za watu mbalimbali.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni maziwa baridi kwa sababu ni kinywaji chenye lishe, hunipa nguvu na hunifanya nijiskie vizuri. Aidha, maziwa baridi hunisaidia kujiburudisha na kudumisha afya yangu kwa ujumla na familia yangu.

Mchezaji wa michezo ninayempenda ni Cristiano Ronaldo kwa sababu ya bidii yake, nidhamu ya hali ya juu na kujituma kwake katika kazi yake. Mafanikio yake katika soka, pamoja na uwezo wake wa kuendelea kufanya vizuri kwa muda mrefu. Hunipa motisha na kunifundisha umuhimu wa juhudi na kujitolea ili kufiki malengo.

Kabla ya kulala usiku, napenda kufanya shughuli zinazo nipa utulivu kama kutafakari, kusoma au kupumzika kwa utulivu. Kufanya hivyo, unisaidia kutuliza mawazo, kuandaa akili kwa usingizi na kuhakikisha napata mapumziko bora kwa afya na ustawi wangu.

Ndiyo, nimewai kuhudhuria tamasha la mziki. Uzoevu huo ulikuwa mzuri kwa sababu ulinipa fursa ya kufurahia burudani. Kujifunza kuhusu tamaduni mbalimbali za mziki na kushirikiana na watu wengine katika mazingira ya furaha na mshikamano wakati huo.

Mimi nakunywa maji mara sita kwa siku. Hii ni baada ya kukunywa chai ya asubuhi, kula chakula cha mchana na kula chakula cha jioni. Pia katikati ya siku, baada ya kula hivi vyakula vyote huongeza kunywa maji mara tatu ili kunisaidia kusaga chakula kwa urahisi na wepesi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuwasiliana kwa ufanisi zaidi. Kwa sababu hunisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kujenga mahusiano mazuri na kushirikiana vizuri na watu mbali mbali katika maisha na kazi. Uwezo huu pia huniongeza kujiamini na kuchangia mafanikio yangu binafsi ya kitaaluma.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni pale nilipopata fursa ya kujifunza na kukua kielimu na kiakili kupitia malezi na uzoefu wa maisha. Tukio hili li nifanya ni tambue umuhimu wa juhudi, subira na kuajibika na limekua msingi wa muelekeo wangu wa maisha hadi leo.

Mimi ninapenda shati kuliko tishati, kwa maana shati hunipa muonekano mzuri na pia hunifanya niwemiongoni mwa watu ambao wanaheshimika zaidi. Shati pia huvaliwa kila mahali katika sherehe, harusi na pia ofisini. Shati ni nguo ambayo inaumuhimu mzuri kabisa ikivaliwa.

Naam, napenda asali kabisa. Manake, asali ni sukari peke ambayo imetengenezwa na mnyama. Sukari pia huwa na madini tofauti, tofauti ambayo kusaidia mwili na viungo vingine vya mwili kufanya kazi kwa uharaka. Asali pia inafaida ya kuweza kuviweka vyakula vikaweze kukaa kwa muda mrefu.

Mimi huwa naenda hospitali tu kipindi ambacho na kuwa mgonjwa. Mara nyingi huenda hospitali mara moja tu wa mara mbili kwa mwaka ni napolemewa ama napozidiwa na ugonjwa fulani. Najivunia kuwa na afya nzuri ambaye haijaniruhusu kuenda hospitalini wakati wa wowote.

Naam nafikiria nishawahi kufikiria kuanzisha biashara yangu binafsi mimi mwenyewe kwa sababu nikifanya biashara yangu mimi mwenyewe nina ubinafsi wa kuingia masaa yoyote nayo taka na pia kutoka masaa yoteyote nayo taka pia biashara yangu binafsi inanipa uwezo wa kujifunza mambo mengi ambayo siwezi kuwa nayajua katika biashara. Biashara ni nzuri.

Mimi nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia lugha ambayo ni nadhifu na lugha ambayo ni ya kueleweka. Pia mimi hupenda kuwasikiliza mambo ambayo wanasema wafanyikazi wangu na kuwajibu iwe ipasavyo. Huwa majibu yangu na mawasiliano yangu na wafanyikazi huwa ni ya kitaaluma ili kurahisisha mazungumzo kazini.